Ninawakaribisha wafanyakazi wapya vipi? Ninawakaribisha kwa upole na ukarimu. Na waelekeza majukumu yao ya kufanya na pale wanapokosea na waelekeza kwa ustarabu na taratibu. Pasipo kuwa gombeza. Iyo ni kufanya wawe vizuri na wasiweze kuchukizwa na maeneo yao ya kazi. Mapema.

Ninasherehekea mwaka mpya vipi? Mara nyingi hupenda kusherehekea mwaka mpya kwa kufanya misa takatifu, pia kukaa na familia, kula, kunywa, kufurai kwa pamoja, na kupanga mikakati ya namna ambavyo mtaunza mwaka mwingine.

Ni jukumu gani ambalo ninapenda zaidi kazini, mimi kazini napendelea Majikumu ya nje, nje ya ofisi Napendelea zaidi nje ya ofisi kusababu Inanifanya nijisikia vizuri zaidi na niko huru kuliko kukaa ndani ya ofisi.

Ngependa kurudi ujana mimi binafsi ni kijana kwa hiyo sasa sijui unavoniambia kwamba nirudi ujana niende wabi lakini mimi tayari ni kijana ni kijana mdogo tu wa miaka ishirini.

Je umewahi kufikiria biashara kuanzisha biashara yangu ndiyo Nimewahi kufikiri mara kadha kuanzisha biashara yangu lakini tu changamoto inakuja kwenye kupata funds na capital ya kuanzisha hio biashara Lakini nimewai kufikiri marakaza.

Mi napendelea viatu gani Mimi napendelea viatu. Viatu vya ofisi. Viatu vyenye. Vyenye mchuchumio mrefu kidogo lakini vya kiume. Ni viatu ambavo vinanipa ujasiri, ninavokuwa nimevivaa. Nikivalia na nguo za ofisi.

Ninataka kufikia wapi katika kazi zangu? Kusema ule ukweli mimi sitaki kufika mahali popote, nafanya kazi zangu kwa ajili ya kutengeneza uchumi wangu. Kwa hiyo nikipata kazi nyingine ambayo inalipa uchumi mzuri zaidi kuliko kazi yangu. Naachana nayo. Kwa hiyo hamna ya sehemu ambapo ninataka kufikia maybe. Hamna.

Mafunzo gani nini ningependa kupata kazini? Ah, kwa sasa hivi mimi bado nasoma hamna mafunzo yote, ambayo ningesema ninayatamani kuyapata kazini kwa sababu mimi bado ni mwanafunzi. Maybe nikeshe niingie kazini nitaona sasa kipi napungukiwa na kipi niongeze lakini kwa sasa hivi hamna.

Ninaweka picha zangu mtandaoni? Ndiyo ninaweka lakini sio kwenye mitandao mingi mara nyingi uweka picha zangu instagram tu hii yote ni kwa ajili ya kulinda fadha na kuzuia matumizi mabaya ya picha zangu ndicho kitu ambacho na kihofia zaidi.

Jee ninapenda sanaa ya namna gani mimi binafsi. Napendelea sanaa ya muziki. Ndio sanaa ambayo ni najisikia vizuri tu. Ninaposikiliza. Ndio ambayo ninafwatilia muda mwingi. Kwa hiyo, ni kitu ambacho na kipenda. Kuliko sanaa zingine.

Ninaenda mahali pa ibada mara ngapi? Binafsi ninaenda mahali pa ibada mara moja kwa wiki. Ndani ya juma. Ambapo hiyo mara moja ni siku ya jumapili. Hupendelea kuenda pale na kusali. Ya kwaiyo ni mara moja tu.

Unaandaa ripoti za kazi vipi? Ripoti zangu za kazi, mara nyingi ninapoweza kuziandaa. Naziandaa mimi mwenyewe na ninaziandaa kwa mkono pasipo kutumia usaidizi wowote ule. Na, kama ni sina taarifa za kutosha, ndipo namuuliza mtu kunisaidia kuandaa.

Nina jenga vipi mahusiano yangu na wafanya kazi wengine. Mimi nisha kuambia mimi sifanyi kazi. Mimi bado ni mwanafunzi. Labda uniuliza mahusiano yangu na wanafunzi. Mahusiano yangu mimi na wanafunzi. Wezangu wapo vizuri. Ninaenda chuo. Ninarudi nyumbani. Kwenye shida tunasaidiana. Namna hiyo.

Ninafaya nini wakati wa mapamziko ya mchana? Mara nyingi wakati wa mapumziko ya mchana hupendelea kwenda tu kula chukula changu. Baada ya kula, ninajisomea, pia nakutana na watu mbalimbali, tunazungumza, tunapiga story na nini? Ni kitu ambacho nakifurahia sana.

Je, unapenda kuchora au kupaka rangi. Sipendelei kuchora, wala kupaka rangi. Hamna, hii sana siipendi. Sanaa mimi ninayoipenda ni muziki. Kwa hiyo kupaka rangi sijui, sijawahi, hata pia kuchora. Nikitu ambacho, sijui na sijawahi ila naona tu watu wanafanya.

Jee, nimewai kufanya kazi ya kujitolea ndiyo, nimewai sana. Kujitolea tu, nimejitolea maranyingi sana. Kazini, shuleni, hospitali, kanisani. Kwa kweli, kazi za kujitolea zikopeki. Hazikopeki kabisaa?

Unakunywa majima ngapi kwa siku hii sasa hapo sijiwahi kuhesabu unakunywa majima mangapi kwa siku sijiwahi kuhe sabu kusema maybe ni kusema labda ni chupa lakini sasa ninaweza ni kakadiria kwa lita lita tatu zinafika kwa majima ambayo ninakunywa kwa siku.

Jee unapenda kutembea kwa miguu apana bwana kutembea kwa miguu labda kama nafanya mazoezi na katikali ya ualisia hamna mtu anayependa kutembea kwa miguu kwa nini ujichoshe kama usafiri upo kwa mimi binafsi sipendi kutembea kwa miguu.

Nikuambie kuhusu mchezo ninaopenda wa olimpiki. Mimi sio mpenzi sana wa olimpiki Lakini kuna baadhi ya mchezo ninayopenda Mfano ni ule mchezo wa kukimbia na mshale Unachoma mshale, unaruka juu Unaenda unapita huko juu kwenye kifimbo ni mchezo ambao nafurahia tu kuangalia. Naufurahia sana.

Ninafanya nini kila asubuhi ninapoamuka mara nyingi, ninapoamka mimi na sali, baada ya kusali, nina chemsha maji, ninajiandaa kwa ajiri ya kuenda shule, baada ya hapo ninaenda shule, wakati huo kabla ya kuondoka, lazima na itandika kitanda, pia ninywe na chai. Hivyo tu.

Chakula gani, cha kigeni ambacho nimewai kujaribu. Mimi nimewai kujaribu sushi. Sushi ni chakula ambacho nimekuwa nikikisikia siku nyingi sasa, ikanibidi, hey, lazima nijaribu sushi na kweli nimejaribu sushi sasa hivi, ninaenjoy ukweli.

Ninavyolea nywele zangu mara ngabi Ninavyolea au ninanyoa Sasa hapo sijikuelewa unamaanisha nini Lakini kama niku nyoa mimi maranyiingi na jitahidi angalau nanyoa nywele zangu marambili Kwa mwezi nanyoa marambiri Hivyo.

Ninashiriki vipi katika jamii yangu Kwa nyiingi ninashiriki katika jamii yangu kwenye shughuli zote ziusuwe jamii kama msiba mikutano yaki jamii Sherehe, harusi ilo ndo namna nashiriki.

Niye kinafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri Bina msi nisifanya kazi mini mwanafunzi Habda ili swaji wako nilifanya kwa mbani kitu ya nginafanya mazingira ya chuo changu ya na kuwa mazuri Nadhani ni vya nyo mejuwekeza kwenye kutunza bustani bustani za chuo changu ya nzuri Nazinapendeza muda hoti Uwamwaka.

Je, umewahi kununua tikiti za Tukio. Sio tikiti. Tikiti maana yake ni tunda. Tikiti maji. Tunda la kuliwa. Hapa maana yake ni tiketi. Sio e hapo katika siyo e ni A. Ndio ni mewahi? Mara nyingi huwa nanua za movie. Filamu.

Ninafanya nini wakati wa mapumziko kazini? Mara nyingi hupendelea kuwasiliana na familia, mama yangu, kaka yangu, dada yangu, bibi yangu. Na pia ni muda wa kupata msos ya kuakikisha kwamba nakuwa fit, nashiba na kuwa nguvu ya kutosha, na kuwa na ari ya kufanya kazi.

Unapenda wanyama aina gani, napenda wanyama wa kufuga, tofauti wanyama wa porini. Ila natamani ni kuwaona wanyama wa porini na mnyama wa kufugwa ninaempenda zaidi, mimi nampenda mbwa. Sababu mbwa unaeza ukamfundisha, yani? Nampenda tu jinsi alivyo, haswa, akiwa mbwa mtoto.

Sifa gani muhimu kwa kiongozi mzuri. Kiongozi mzuri lazima awe mwenye kusikiliza na kujali. Usikilize shida za watu wako na uonyeshe kuguswa, ujali, uonyeshe kuhusika kutatua. Pia, aweze kuonyesha mwelekeo kwamba hii ndio njia ambayo tunapaswa kufuata.

Wazo nzuri ambalo ninalo kwa siku ya leo Ninafikiria tu kwenda kuwatembelea marafiki zangu wa kitambo, kubadilishana nao mawazo, Wanieleze shida zao, na mimi niwaeleze mambo yangu, kubadalishana mawazo.

Muziki ninaosikiliza mara kwa mara ni muziki wa aina ya kompa. Pamoja na mziki wa injili asubuhi nasikiliza muziki wa injili. Mara nyingi naamka na muziki wa injili na pia wakati wa kulala nalala na mziki wa injili. Mchana ndio nasikiliza muziki wa kompa.

Na kumbu kumbu geni nzuri za shule, kumbu kumbu ziko nyingi. Namna ambavyo nilishirikiana na marafiki zangu kwa mambo kitaruma. Sala, kazi tulienda mashambani, tumelima, mpunga, mahindi, viazi. Inanikumbusha mbali kiujuma.

Mkate wa aina gani unaopenda. Napenda mkate. Wenye mayai na vanilla. Ndio aina ya mkate ambao ninaupenda. Na ninaufurahia tu kuula alafu ni mtamu, mlaini. Pia unawakea na blue band na peanut butter. Unakuwa mzuri huo.

Je, umewahi kufanya yoga? Binafsi, sijawahi kufanya yoga ila huwa naona watu wanafanya yoga kwa sababu yoga ni kitu ambacho wahindi wengi wanapenda, kwa hiyo nimekuwa kwenye mazingira ambayo naishuhudia wahindi wengi wanafanya yoga, Yeah, kwa hiyo najua hata inavyofanywa.

Jee unaifadhi kitu cha thamani na binafsi hamna kitu chochote cha thamani kusema ninaifadhi hamna Maybe huu mwaka mungu akinisaidia Nitaifadhi dhahabu Nitananua dhahabu na niifazi Maybe vyeti vyeti vyeti vya kuzaliwa na nini hivyo.

Kazi gani ya nyumbani unaichukia zaidi, mimi nyumbani bwana, ninachukia sana sana sana kazi ya kuosha vyombo, ninaichukia iyo.

Wanafanya nini kueka afya vizuri oya nafanya mazoezi ayo nakimbia mchaka mchaka nacheza kikapu vile vile ninakula vizuri napendelea sana kupika chakula changu mimi mwenyewe napika chakula changu kitamu nakula naweka mwili wangu safi kabisa hivyo ndiyo nafanya kazi yangu vizuri.

Hahaha swali nzuri. Ninangoja barua pepe mara ngapi kwa siku. Kwa siku ninangoja barua pepe zaidi ya mara nne, mara tano na karibu kila siku nikiamka. Ni lazima nipitie barua pepe. Nione kama kuna chochote naweza nikapata kwenye barua pepe. Ni mtindo wangu wa maisha.